Wakati wa likizo ni wakati napata fulsa ya kuweza kujistawisha kimaisha. Napata nafasi ya kuweza kuangalia yale miradi sikuwa nafasi ya kuangalia wakati nilipokuwa kazini vile vile naweza kuangalia ni nini zaidi. Na wakati ambao unanipatia nafasi ya kuweza kuangalia miradi zangu. Kama ni kununua kondoo, ama ni ng'ombe, ama ni kuweka fence kwenye shamba ama ni kuweza kutafuta vile tutaweza kulima shamba letu kwa hiyo msimu ujao kwa hivyo nimepatia nafasi ya kuweza kujistawisha kimaisha kwa upande wa kulima kwa upande wa kuangalia maendeleo kwenye boma.

Aliyenifundisha jambo muhimu katika maisha yangu ni babangu mzazi. Maanake alikuwa ananifunza mambo mengi na kunifunza umuhimu wa masomo katika maisha yangu, umuhimu wa kufanya bidii katika maisha yangu na kunikumbusha kwamba la muhimu ni kwamba siku moja yeye hatakuwepo na itabidi mimi mwenyewe niweze kujikimu kimaisha mimi na familia yangu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya blue. Inanikumbusha mbingu, inavyokaa na huwa inanipendeza macho zaidi. Meza yangu ni ya blue vile vile viti zangu. Ni ya blue. Huwa nahisi vizuri sana nikiyatazama. Mara nyingi huwa naona hii rangi kwenye nyumba yangu. Vile vile nikitoka nje vile vile kwenye watu ambao wameweza kuvaa hio rangi. Na mambo kama hayo. Kwe hivo hii rangi naona mara nyingi sana manake ni rangi yenye ninaipenda kwenye nyumba na vile vile huko nje.

Kifa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya rununu. Na nafikiri ya kwamba kwa maisha leo ni chombo ambacho ni muhimu sana na inakusaidia kwa mambo mengi katika maisha kwa hivo simu ya rununu ni kifa cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo.